Napendelea kutazama michezo, kutazama hunipa nafasi ya kufurahia mbinu, ushindani na hadithi zilizo ndani ya mchezo bila shinikizo la kushinda au kuchoka mwili.

Napendelea kununua vitu ninavyo hitaji kweli na vinavyo dumu. Kununua kwa mpango unifanya nijisikie vizuri zaidi kuliko kununua kwa msukumo.

Ningependa sana kutembelea mahali pa historia yenye, hadithi nzito na urithi mkubwa, kwanza misri ya kale kuona piramidi na kujifunza maisha ya mafarao.

Ndiyo kununua kwa kutumia simu ni rahisi na kuna pendeza. Njia hii huondoa muda hukupa chaguo mingi na mara nyingi kukuwezesha kulinganisha bei haraka.

Napenda wazo la kushiriki mda wa pamoja na familia mambo kama kula pamoja kuzungumuza kuhusu siku zetu au pia kutazama filamu na kufanya shuguli ndogondogo kama matembezi.

Ninaanza mradi mpia wa kazi kwa kuwelewa lengo. Kwanza ninajuuliza tunataka kufanikisha nini hasa. Kisha nachukua munda kukusanya tarifa na maitaji.